Ninapofuraha kuwa nyumbani napenda kupumzika kwa utulivu mara nyingi husoma kitabu au kuangalia vipindi ninavyovipenda. Kusikiliza muziki laini au kupika chakula kitamu. Pia napenda kupanga mambo yangu, kuzungumza na familia na wakati mwingine kujitenga kidogo nitafakari au kuomba. Kuwepo nyumbani hunipa amani na kujikaza.

Tabia ninayopenda zaidi kwa wengine ni uaminifu napenda watu wanaosema ukweli wanatimiza ahadi zao na wanaweza kuaminika katika hali zote pia nadhamini heshima, unyenyekevu na kuwa na moyo wa kusaidia kwa sababu tabia hizi hujenga mahusiano mazuri na mazingira ya amani kati ya watu.

Kipindi cha television ninachokipenda ni vipindi vya tamthilia. Napenda hasa vile vinavyohusisha hadithi za maisha halisi kwa sababu hunifundisha maadili. Hunifanya nione changamoto za maisha kwa mtazamo mpana na hunivutia kufuatilia maendeleo na maendelezo wa matukio.

Napenda kuandika kwa mkono na pia kutumia kompyuta lakini kila mmoja ina wakati wake. Kuandika kwa mkono hunisaidia kufikiria kwa utulivu, kukumbuka vizuri na kuonyesha hisia zaidi. Kuandika kwa kompyuta napendelea ninapohitaji kazi za haraka, ndefu na rasmi kwa sababu ni rahisi kuhifadhi.

Ndio, ninafuata matukio ya kimataifa ili kujua kinachoendelea duniani hasa masuala ya siasa, uchumi, mazingira na afya. Kufuatilia matukio ya kimataifa hunisaidia kupanua maarifa, kuelewa jinsi nchi zinavyohusiana na kuchukua maamuzi yenye ufahamu mpana.